Mimi nahisi tathmini za kazi ni muhimu sana kwa kusaidia kuona jinsi inavyo fanya kazi zangu na kunisaidia kuboresha maeneo ninawezo weza kuwa bora zaidi. Wakati mwingine tatmini ufanya nijiskie nashindwa kidogo au nina wasiwasi. Hasa kama kazi ilikuwa ngumu au nilihisi sikufanya vizuri hata hivyo pia ufanya nijiskie furaha na fahari. Wakati ninapopata matokeo mazuri au maoni chana kwa ujumla, tatmini zinaleta changamoto na motisha kwa wakati mmoja. Kunanikumbusha kuwa lazima nifanye jitihada zaidi na nitumie maoni niliopewa kuboresha kazi zangu zinazofuata. Pia, ufundisho muhimu wa kuzingatia maelekezo, kupanga mda na kuwa makini wakati wa kufanya kazi.